Upenda zaidi kusimamia wala siyo kusimamiwa. Kwa kusimamia, mimi naweza kupeana mawahidha yangu kazini vyema na pia kunipa ile ari ya kufanya kazi yangu bila kuhisi, nimepewa majukumu kalikali ama bila kuhisi, nimefinyiliwa sana kikazi. Kwa kujisimamia, mimi naweza kufanya kazi yangu kwa utulivu zaidi bila haraka yoyote ama bila purukushani yoyote. Hivyo basi kupenda sana mfumo huu wa kazi.

Mimi huishi kukumbuka sana mwalimu wangu wa sayansi nilipokuwa katika shule ya msingi. Mwalimu huyu nilimpenda sana maana. Alikuwa rafiki wangu wa dhati maana alinieleweza zaidi somo hili la sayansi na kupitia kwake pia. Tukaweza kudumisha urafiki uliozidi. Mwalimu huyu nilimpenda sana na kumuenzi tangia wa leo. Alifanya maisha yangu ya shule ya msingi yaweze kuwa yenye ya kufurahia na kupendeza sana. Ningetamani sana kumwona mwalimu huyo. Ila kwa sasa siwezi kumwona maana ni siku mingi. Siwezi jua alipoenda. Lakini huyo ndiye mwalimu wa saya. Na pia alinisaindia sana katika kupita somo hili na sayansi maana niliupamunda sana. Nelijipa munda sana katika kusomea somo hili na kuelewa kila kinacho itajika katika somo hili.

Mimi napokuwa na wasiwasi au mawazo mingi akilini mwangu kwanza uweza kuambiaaliye karibu ama naye muamini zaidi uweza kumwambia tatizo linalonisumbua hivo basi kuhakikisha kwamba tatizo hili halitanidhuru sana kisaikolojia. Ikiwezekana pia mimi naeza kuenda kutafuta usaidizi kutoka kwa wataalamu au madaktari hivyo basi upunguza mathara ya wasiwasi ama mawazo mingi akilini.